Ninapo anza kazi mpya, ninachukua hatua kwa kina ili kuhakikisha, nina anza vizuri na kwa ufanisi. Hii sio tu kufanya kazi, bali pia kuelewa mazingira na kujianda kisaikolojia na kita alamu. Hapa ni jinsi ninavyo fanya, kuelewa majukumu na matarajio. Kwanza, nashugulikia kuelewa majukumu yangu kikamilifu. Hii inamaanisha kusoma maelezo ya kazi, kuelewa malengo ya timu na kujua ni matokeo gani yanayotarajiwa kutoka kwangu. Pili, ninapanga kila kitu kinacho hitajika, tarakilishi, vifaa vya kazi, nyaraka muhimu na nafasi ya kufanya kazi. Kuwa na kila kitu tayari kuna harakisha kazi na kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda juisi ya machungwa naipenda kwa sababu ni tamu kiasi, ina ladha ya kuburudisha na inanipa nguvu. Pia, najua ina vitamini cha. Nyingi ambazo ni nzuri kwa afya na kinga ya mwili. Pia, mara nyingi napenda juisi ya embe au mchanganyiko wa matunda kwa sababu ni nzito inanitosheleza na inajifanya nijisikie nimeshiba.

Mimi napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu chai inaradha laini na yenyeo kupumua. Si kali sana kama kahawa yenye unguvu ya kafeini. Unaeza kuitengeneza kwa njia nyingi na maziwa, sukari kindogo, au hata yenye mimea mbali mbali kama mint au kinga. Chai pia ni mzuri asubuhi, jioni au wakati wakupumzika, haingii msuri sana au kukufanya usiku, usinge, lala. Kila wakati watu wanakaa pamoja kunywa chai, inafungua mazungumzo na huleta hisia za familia au marafiki.

Mimi binafsi napenda kufanya kazi zaidi asubuhi kwa sababu Baada ya kulala usiku mzima akili ikiwa makini na tayari kukabiliana na kazi ngumu. Mawaso yako yamepumzika Hivyo urahizi wa kufanya kazi kwa makini ni mkubwa. Asubuhi mwili bado aujachoka na kuna hali ya nguvu na motisha ya kufanya mambo mapya Wakati mwingine asubuhi kuna utulivu zaidi Hakuna simu nyingi, ujumbe mwingi au kelele za mazingira Hivyo unaeza kushukulika na makazi kwa umakini zaidi kufanya kazi azubui kunazaidia kupanga shunguli zingine za siku Unaeza kumaliza kazi kubwa kwanza na baadae wakati wa mchana kufanya kazi ndogo au kupumzika Azubui kawaida watu huchanganya na kunywa chai au kahawa, jambo linaloongeza hali ya makini na furaha ya kufanya kazi.

Mimi napenda kusafiri kwa GPS. Kwa sababu, inakuonyesha njia sahihi mara moja. Haihitaji kuchunguza ramani kwa makini. Inaweza kupendekeza njia fupi au yenye trafiki kidogo. Jambo ambalo ramani haiwezi kufanya kwa wakati ya halisi. Hunahaja ya kusimama kila wakati kuangalia ramani. Hivyo, unaendelea kusafiri kwa usalama zaidi. Kama haujui eneo, GPS inakuelekeza hatua kwa hatua. Ramani inaeza kukuchanganya au kuchukua muda zaidi kuelewa.

Kila mara, kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo kadhaa. Kama vile, hisia ya kumaliza kazi kwa ubora, huguza moyo na kunifanya nijisikie nafanya kitu cha maana. Kujua kuwa kazi ninayoifanya inanisaidia kufikia malengo yangu ya muda mfupi au mrefu, kunatoa nguvu ya kuendelea, kushirikiana na wengine. Wakati napata usaidizi, pongezi au kushirikiana na watu wengine, motisha huongezeka. Kujifunza za kukua Kila mara napenda kazi zinazotoa changamoto mapya au kunifundisha kitu kipya Iyo huchochea motisha yangu kuhisi matokeo ya kazi kuona matokeo halisi ya juhudi zangu kama mradi unaenda vizuri au watu wanafaidika na kazi yangu unifanya nijifunia na kuendelea kufanya kazi zaidi.

Mimi upanga malengo ya kila mwezi kwa hatuwa zizizo kuwa ngumu lakini zinazotoa matokeo. Kwanza, kufahamu kinacho itajika. Kwanza, naliaangalia ni kazi gani ngumu au muimu wa mradi inayo jitokeza kumalizika mwezi huo. Hii ni kama kueka maono ya nini kazini ili ifanikishe. Kuekwa malengo wazi. Malengo yangu uwa maususu na ya kweli. Badala ya kusema nataka kazi iwe bora Ninasema nataka kukambilisha ripoti zote za mauzo kwa usahihi na kabla ya tarehe thelatini Hii unifanya njijue ni nini hasaa kinajo itajika kugawanya malengo makubwa malengo makubwa ugawanyo katika hatua ndongo za kila wiki Hii inafanya kazi kuwa raisi na aiyonekani nzito kwa mfano kama lengo ni kuunda ripoti ya mauzo ya mwezi Nithagawanya wiki ya kwanza kusanya data ya pili kuingiza kwenye mvumo wa tatu kufanya mchambuzi wiki a nne kuandika na kugagua kuandika na kupanga ratiba Uwa naandika malengo ya haya kwenye kalenda au app ya kazi kuwana maandalizi na tarehe ni motisha kubwa Kwani unifanya nijueni hatuwa gani lazima nifanya ziku hizyo kwangalia maendeleo Kila wiki na pima ni atuwa zipi zimekamilika na nizipi zina itaji unguvu zaidi Hii ufanya nipange hupia Kila kuchelewa na pia unipamotisha kuona mafanikio madogo ya mwisho kujifunza na kuboresha Mwisho wa mwezi na gagua malengo yote Najuliza nimefanikiwa wapi? Ninini kilienda vibaya? Ninini ninaweza kuboresha mwezi ujao? Hii unizaidia kueka malengo bora zaidi kila mwezi.

Mimi binafsi napenda kutazama video mtandaoni kwa njia tofauti kulingana na kitu kinacho hitajika YouTube, hapa ndiyo napata video nyingi za mafunzo na burudani kwa pamoja Kwa mfano, kama nataka kujifunza somo, teknolojia, cooking au tutorial za kitu chochote YouTube ni rahisi, pia napata vlogs, podcasts na mazungumzo ya watu maarufu ukubwa wa uchaguo na urahisi wa kutafuta unafanya ni chaguo la kwanza kila mara. TikTok Kwa video fupi za burudani au mitindo ya sasa, TikTok ni mzuri. Hapa napata video zinazochekesha, challenge za mtandao au mshtari wa mitindo ya kila siku. Video ni fupi. Hivyo inaweza kunipa burudani haraka wakati ni na muda mfupi. Instagram kama TikTok lakini mara nyingi ni kutoka kwa watu ni nao wafuata au influencers. Napenda kuona mitindo, tips za maisha na video fupi za burudani au elimu kwa njia ya haraka.

Napenda kucheza michezo ya simu na ile ya akili. Napenda michezo kama football games. Kwa sababu, inanipa msisimu kwa ushindani na kunifanya nijiskia kama niko uwanjani. Pia napenda michezo ya akili kama chess au puzzles. Kwa sababu, unifanya nifikirie, nipange mikakati na kuboresha umakini wangu. Wakati mwingine, nacheza michezo ya kawenda ya simu kwa burudani tu, asa ile ya kupunguza stress bada ya siku, ndefu.